Kima muhimu niliojifunza maishani ni kwamba hakuna kitu kinachokuja kirahisi bila juhudi na subira. Maisha yamenifundisha kuwa mafanikio yanahitaji kufanya kazi kwa bidii, kuvumilia changamoto na kutokata tamaa aidha pale mambo yanapoonekana kuwa magumu. Kila hatua hata ndogo ina mchango mkubwa katika safari ya kufika malengo. Pia nimejifunza umuhimu wa kuheshimu wengine na kujithamini mwenyewe. Nilipogundua kuwa kila mtu ana safari yake maishani, nilijifunza kuwa mvumilivu, mnyenyekevu na tayari kusaidia pale inapowezekana. Hekima hii imenisaidia kujenga mahusiano mazuri na kuepuka migogoro isiyo ya lazima. Na zaidi ya hayo, maisha yamenifundisha kuwa makosa si mwisho wa safari bali ni sehemu ya kujifunza. Kila ninapokosea ninajitahidi kujifunza somo na kuboresha mwenendo wangu. Hii imenifanya nikue kiakili pamoja na kihisia. Kwa ujumla, kima niliojifunza ni kuishi kwa shukrani, nidhamu na matumaini. Nikitambua kuwa kila siku ni fursa mpya kuwa mtu bora zaidi kuliko jana.

Mimi napenda mbwa zaidi ingawa pia na mdhamini paka. Napenda mbwa kwa sababu ni mwaminifu, wachangamufu na nawezo mkubwa kuwanyesha upendo kwa wamiliki wao. Mbwa unifanya na nisikie salama na mwenye furaha kwa sababu upenda kuhirikiana na binadamu, kucheza na ata kusaidia katika ulinzi au kazi mbalimbali. Nacho penda zaidi kuhusu mbwa ni kwamba ni rahisi kuunda uhusiano wa karibu nao. Wanapoenda mazoezi kama kutembea, kukimbia, pamoja na kucheza, jambo ambalo linanisaidia pia kuboresha afya yangu ya mwili. Pia mbwa ufundishika kwa uraisi na wanaweza kufuata maagizo kitu kinacho nivutia sana. Hata hivyo napenda paka pia kwa sababu ni watulivu, wasafi na wanajitegemea. Paka ni wazuri kwa watu wanaopenda utulivu na wasio na muda mwingi wa kutunza mnyama. Kwa ujumla, napendelea umbwa kwa sababu ya urafiki wao na uchangamfu, lakini na watamini paka kwa tabia zao za kipekee na utulivu wao.

Napendelea upepo kwa asili zaidi kuliko ac. Kwa sababu unipa hisia ya huru na kunifanya nisikie karibu zaidi na mazingira ya asili. Upepo wa kawaida unapovuma kupitia dirisha au nje hunipa faraja ya kipekee. Unisaidia kupumzika na unifanya nihisi mtulivu kiakili pamoja na kimwili. Pia napenda upepo kwa sababu hauna kelele haukazi sana. Na unifanya nipumue hewa safi ambayo ni zuri kwa afya. Upepo wa asili unifaa sana wakati wa asubuhi na jioni hasaa hali ya hewa inapokuwa ya wastani. Nyakati hizo unifanya nifurahie mazingira, nisikilize sauti za asili na nijisikie nikiwa na uhuru zaidi. Pia upepo unisaidia kulala vizuri bila kuhisi baridi, kali au kavu wa hewa. Hata hivyo, AC Pia ni ina umuhimu wake hasa wakati wa joto kali au nikiwa katika maeneo yaliofungwa kama ofisi. Mabasi au viuma, visivyo na hewa ya kutosha AC husaidia kupunguza joto haraka, kufanya mazingira yawe mazuri kwa kufanya kazi au kupumzika wakati mwingine ninapokuwa nimechoka sana au ninahitaji kuzingatia kazi muhimu AC unisaidia kupata utulivu na umakini. Kwa ujumla, ingawa napendelea upepo kwa asili kwa sababu ya urafiki wake kwa mwili na mazingira. Natambua kuwa ac ni suluhisho muhimu katika hali fulani. Napenda kutumia vyote viwili kwa busara kulingana na hali ya hewa na mazingira niliopo. Hili kuhakikisha ninapata faraja, afya njema, pamoja na utulivu.

Kumbukumbu nzuri nilizo nazo za shule ni nyingi lakini moja ninayoikumbuka sana ni nyakati nilizokuwa nikicheza na kujifunza pamoja na marafiki zangu shuleni. Shuleni sikujifunza masomo tu bali pia nilijifunza umuhimu wa urafiki ushirikiano na kuheshimiana, kipindi cha mapumziko kilikuwa cha kufurahisha kufurahishana sana kwa sababu tulicheza michezo tukacheka na kushiriki hadithi mbalimbali. Nakumbuka pia walimu waliokuwa wanatia moyo na kunihamasisha kufanya bidii katika masomo. Walimu hao, walinisaidia kujenga kujiamini na kunifanya niamini kuwa ningeweza kufanikiwa ikiwa ningejituma. Nilipofanya vizuri kwenye mtihani au shughuli za darasa, pongezi zao zilinifanya nisikie mwenye furaha na motisha zaidi. Kumbukumbu nyingine nzuri ni shughuli za ziada kama mchezo, mashindano, ya kitaaluma na matukio ya shule. Shughuli hizi zilinisaidia kugundua vipaji vyangu, kujifunza nidhamu na kufanya kazi kwa timu. Kwa ujumla, kumbukumbu zangu za shule ni za furaha mafunzo na urafiki ambao umebaki moyoni mwangu hadi leo.

Kwa uhakika ndio mimi napenda kutembea msituni. Kutembea msituni hunipa amani ya akili na utulivu wa kipekee kwa sababu niko karibu na mazingira ya asili. Napenda kusikiliza sauti za ndege upepo unaoupita kwenye miti na kuona mandhari ya kijani ambayo hunifanya nisikie nikiwa huru na mwenye furaha. Kutembea msituni pia hunisaidia kupunguza msonguo wa mawazo na kuchangamsha mwili. Ni njia nzuri ya kufanya mazoezi mepesi huku nikifurahia uzuri wa mazingira. Pia, hunipa muda wa kutafakari maisha, kupanga mawazo yangu na kujijua zaidi. Zaidi ya hayo napenda kutembea msituini kwa sababu hunikumbusha umuhimu wa kulinda mazingira na kuheshimu asili. Kila ninapotembea msituni najifunza kuthamini uhai, wa mimea na wanyama na ninahisi kuwajibika zaidi katika kulinda mazingira kwa ajili ya wazazi vizazi vijavyo.

Mfreji wa TV ninao ufautilia mara nyingi ni CNN kwa habariza kima taifa BBC kwa tarifa za dunia na uchanga mmfu wa kina National Geographical kwa elimu ya asili na sayansi. Napenda kuwa na taarifa za haraka na sahihi kuhusu matukio yanayo fanyika duniani. Na vile vile kupata maarifa wa mapya kuhusu sayansi, historia pamoja na mazingira. Zaidi ya hayo napenda pia kuangalia michezo. Na burudani kama vile Sky Sports au Star Sports ili kufuatilia matukio ya michezo na yopenda kama mpira wa miguu au Basketball. Mfereji hunipafuraha msisimko na kunisaidia kuwa na ufahamu kwa matukio ya michezo ya ivi karibuni. Kwa jumla napenda kufuatilia mfuatano wa habari, elimu na burudani kwani uchangia kuongeza maarifa yangu kuelimisha akili na pia konifurahisha baada ya siku ndefu ya kazi au masomo.

Napendelea kuwasiliana na watu kwa mawasiliano ya ana kwa ana kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia za mtu zaidi kupitia uso, sauti, na lugha ya mwili. Mawasiliano ya ana kwa ana hunusaidia kujenga uhusiano wa karibu kuaminiana na kuelewa kuelewana kwa uraisi. Pia hunipa nafasi ya kuuliza maswali na kupata majibu kwa haraka bila mkanganyiko. Hata hivyo, kutumia pia mawasiliano ya kidigitali kama simu, ujumbe mfupi na mtandao ya kijamii hasa pale umbali unapokuwa kikwazo. Njia hizi hunisaidia kuwasiliana kwa haraka kushiriki taarifa, na kudumisha mawasiliano ya watu wengi kwa harakati moja. Kwa jumla napendelea kuchangany'a njia zote mbili kuliengana na hali. Mwasiliano ya ana kwa ana ni bora kwa mazunguzo ya kina. Mwasiliano muhimu ilihali mawasiliano ya kidigitali ni raisi na yenye ufanisi kwa mawasiliano ya haraka ya kila siku.

Kinywuaji cha baridi ninacho kipenda zaidi ni maji baridi kwa sababu unipa unyevu mwilini na unifanya nisikie mwenye afya na mwenye nguvu. Kinywuaji cha baridi ninacho kipenda zaidi ni maji baridi kwa sababu unipa unyevu mwilini na unifanya nisikie mwenye afya na mwenye nguvu. Pia napenda juisi ya matunda, baridi, asaa juisi ya chungu, mahembe au pasioni. Juisi hizi zinalada nzuri, zina furutubisho na hunifanya njisikie nikiewa na furaha na nishati zaidi. Napenda juisi za asili kwa sababu ni bora kwa afya kuliko vinywaji vinye sukari nyingi. Kwa ujumula napendelea vinyuaji vya baridi vinavyo nipa Afya, Lada nzuri, na faraja huku nikiepuka vinywaji vina vyo weza kuatiri afya yangu kwa mda mrefu.

Mafanikio makubwa niliyoupata kazini ni yale yanayohusiana na kufanikisha kazi kwa ufanisi pamoja na kwa ubora. Kwa mfano nilipomaliza miradi muhimu kabla ya muda uliopangiwa na bila makosa mengi nilihisi fraha kubwa kwa sababu jitihada zangu na nidhamu yangu niliwalishwa. Hali hii ilinipa motisha zaidi ya kufanya kazi kwa bidii siku zote. Pia nimefanikiwa kujifunza ujuzi mpya ambayo uliongeza uwezo wangu kazini. Kila mara ninapopewa changamoto mpya ninalenga kujifunza haraka na kufanya kazi. Kwa ufanisi mafinikio haya yamenisaidia kujiamini kuboresha mbinu zangu za kazi na kuwa na mchango mkubwa zaidi kwa timu yangu. Zaidi ya hayo nathamini mafanikio ya kusaidia wenzangu au kufanya kazi kwa ushirikiano mzuri. Wakati wenzangu wanapongeza kazi yangu ya au kusema manena ya kuhamasisha, hunifanya niskie kwamba mchanga wangu una maana. Hii mafanikio ya kipekee kwangu kwani chenye naonyesha kwamba kazi yangu inathaminiwa na inachangisha ustawi wa timu. Ujumla, mafanikio niliyopata kazini ni yale yanayowezesha kukua kiakili na kimahusiano, kuongeza motisha na kujiona kuwa la thamani. Na haya hunifanya nifraie kazi yangu na kuendelea kufanya bidii kila siku.

Ninapo fanya marafiki wapya, mimi huanza kuwa mkarimu, wazi na mnyekevu. Napenda kuwasalimu watu kwa heshima, kuanzisha mazungumzo ya kawaida, na kuonyesha kuwa navutiwa kwa jua zaidi. Kuuliza maswali mepesi kuhusu maisha yao, kazi zao, au mambo wanayopenda, bunisaidia kuvunja ukimya ya ku jenga maelewano ya awali. Pia ninajitahidi kusikiliza kwa makini nina pozungumza na watu wapya. Kusikiliza hunisaidia kuelewa tabia na hisia zao na huwafanya wajisikie kutaminiwa pia. Ninapokuwa mkweli na wa kawida watu wengi hujisikia huru kuwa wawo wenye. Jambo linalonirahisishia kuunda urafiki wa kweli zaidi ya hayo napenda kushiriki katika shughuli za pamoja kama kazi, michezo, masomo au matukio ya kijamii shughuli hizi hunipa nafasi ya kukutana na watu wapya wenye masilahi yanaofanana na yangu. Kwa ujumla nafanya marafiki wapya kwa kuwa na mawasiliano wazuri heshima na moyo ya usharikiano. Marafiki huo hukua taratibu kwa muda.

Mara nyingi huangalia barua pepe mara kadhaa kwa siku kulingana na shuguli nilizo nazo. Asubuhi ninapoanza siku yangu. Mimi huangalia barua pepe ili kuona kama kuna ujumbe muhimu. Maelekezo ya kazi au taarifa zinazohitaji hatua ya haraka. Hiu hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kujua vipaumbele vyangu. Wakati wa mchana mi huangalia tena barua pepe. Angalau mara moja au mbili ya saa kama inatarajia majibu tarifa za kazi. Au mawasiliano muhimu kutoka kwa wenzangu au wasimamizi shuguli barua pepe kila dakika lakini huhakikisha siko nyuma. Ninabaki na taarifa sahihi. Jioni au kabla ya kumaliza shuguli za siku mi huangalia barua pepe kwa mara ya mwisho ili kuhakikisha hakuna ujumbe uliobaki bila kusomwa. Kwa ujumla, mimi huangalia barua pepe takriban mara tatu hadi tano kwa siku kwa mpangilio mzuri ili nisipoteza taarifa muhimu na pia nisiathiri umakini wangu kwenye kazi nyingine.

Mimi ninajikinga na jua kali kwa kutumia mbinu mbalibali ili kulinda afya yangu na ngozi yangu. Kwanza ninapo ninapenda kuwa wavazi yanayofaa kama shati zenye mikono mirefu suruali mrefu na kofia zinazo zuia jua moja kwa moja juu ya uso iliyosaidia kupunguza madhara ya mionzi ya jua na kunilinda kutokana na kuugua au kukauka kwa ngozi. Pili, nimeutumia kipako cha sunscreen kwenye sehemu za ngozi zinazoweza kuonyeshwa hasaa uso mikono na shingo. Hii ni njia muhimu ya kinga ya ngozi dhidii ya mionzi ya UV na pia usaidia kuzuia uzee wa ngozi mapema. Zaidi ya hayo, napenda kutafuta kivuli au kukaa sehemu zilizo na kivuli pale inapowezekana. Hasaa wakati wa saa za jua kali asubuhi na mchana, pia napenda kunywa maji ya kutosha ili kuepuka jasho kupita kiasi na kupoteza unyevu mwilini. Kwa ujumla, ninajikinga na jua kali kwa mchanganyiko, mwavazi, sahihi, sunscreen, kivuli na unywaji wa maji ili kuhakikisha afya yangu. Faraja na usalama wangu wakati wa kushughulika na jua.

Somo nililopenda shuleni sana ni hisabati kwa sababu ilinifundisha kufikiri kwa utaratibu kwa kina na kupata suluhisho na changa moto mbalimbali. Napenda jinsi maswali ya hisabati zinavyo shirikisha akili ya zangu na kunifanya kujua jinsi ya kutatua matatizo kwa kutumia mantiki na mbinu tofauti. Zaidi ya hayo somo hili ilinisaidia kujenga ni dhamu ya akili kila mara nilipofanikisha tatizo gumu. Nilihisi furaha na kujivunia jambo ambalo lili nifanya nisikie kuwa na uwezo mkubwa na kuendelea kujitahidi. Pia nilipenda hisabati kwa sababu mara nyingi tuna shirikiana na wenzetu kwenye majibu au maswali ya kikundi. Na hili linaleta urafiki na kujifunza kushirikia na. Kwa ujumla hisabati ilikuwa somo la kupendeza lenye changamoto na lililonisaidia kukuwa kiakili na kuwa na uwezo wa kufikiri kwa kina jambo ambalo, bado inanisaidia maishani hadi leo.

Kila usiku kabla ya kulala, mimi nafanya shughuli mbalimbali zinazonisaidia kupumzika na kujiandaa kwa usingizi mzuri. Kwanza, mimi huweka mpangilio wa kuomba vitu vyote vilivyokusanyika siku nzima kama kuosha mikono, kusafisha uso na kuandaa nguo au vifaa kwa ajili ya kesho. Shughuli hii, hunisaidia kujenga utulivu wa akili na mwili. Baada ya hapo mimi hupumzika kidogo kwa kusoma kitabu, kusikiliza miziki tulivu au kuangalia habari kwa muda mfupi. Pia hunisaidia kupunguza msongo wa mawazo ya siku nzima na kunihusu kutafakari kwa utulivu. Kabla ya kulala, pia mi hupanga mawazo yangu ya kesho kuandika orodha ya majukumu au malengo madogo ya kufanya ili kuamka asubuhi nikiwa tayari. Mara nyingine mimi huomba shukrani kwa mambo mazuri yaliotokea siku hiyo, jambo linaloniongeza hisia na furaha pamoja na amani. Kwa jumla, ninapofanya hizi shughuli usiku zinanisaidia kulala vizuri, kurudiwa nguvu za mwili na akili. Na kuamka asubuhi nikiwa na motisha tayari kwa siku mpya.

Kila siku mimi natumia njia usafiri i inayo inayo rahisisha safari yangu kulingana na umbali na hali ya trafiki. Mara nyingi napenda kutumia gari au bajaji kwa sababu ni haraka na rahisi. Husababisha ni saani kufika kazini au mahali ninapoelekea kwa muda uliopangwa. Njia hii hunipa faraja na kutoa uhuru wa kusonga bila kukosa muda. Kwa safari fupi mara nyingi mimi napenda kutembea kwa miguu au kutumia baisikeli kwa sababu hii ni njia nzuri ya kufanya mazoezi kupumzika akili na pia ni rafiki kwa mazigira. Kutembea au kupanda baisikeli hunisaidia kuboresha afya ya mwili na kunifana njisikie mtulivu. Kunikiwa bado ninafika sehemu yangu kwa usahihi. Zaidi hayo mara nyingine mimi hutumia usafiri wa uma kama daladala au matatu pale ninapokuwa na muda mfupi wa kuokoa gharama au kama kuna uwakika wa kupata usafiri haraka. Njia hizi hufanya safari kwa rahisi na kunisaidia kuendelea na shughuli zangu za kila siku bila vikwazo vikubwa. Kwa jumla nachagua njia ya usafiri kulingana na uharibifu wa muda faraja na afya ili kuhakikisha nafika kwa sahihi salama na kwa furaha.